Ndiyo, mimi huwa nanunua vitu kwa kutumia simu mara nyingi. Simu ya mkononi imenisaidia sana katika kufanya manunuzi kwa uraisi na kwa haraka bila kwenda sokoni au dukani ana kwa ana. Ninatumia simu kunua vitu kupitia mitandao ya kijamii na programu za manunuzi mitandaoni. Kupitia hizi programu, mimi ninaweza kuona bidhaa mbali mbali kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua kile kinachonifaa. Baada ya hapo minaeza kwasiliana na muzaji na kweka order moja kwa moja kwa vile vitu ambavyo mimi naviitaji. Hata hivyo nafokuwa nanunua vitu kwa simu, mimi huwa makini sana. Mimi uakikisha muuzaji ama anaaminika na nadhibitisha taarifa za bithaa kabla ya kulipa ili kuepuka utapeli. Pia napendelea manunuzi ambayo yanauakika wa kurejeshewa bithaa endapo haitaniridhisha. Ninapo tumia simu, pia uitumia kwa kulipa, kupitia uduma za malipo ya simu kama pesu za simu. Njia hii ni salama na raisi, kwani inaniruusu kufanya malipo popote nilipo, bila kubeba pesa taslimu, hii uokoa mda na kupunguza usumbufu na mteja. Hata hivyo, ununuzi wa bidhaa kutumia simu ni jambo raisi sana. Hila abidi mtu ajifunze kidogo hili asije akatapeliwa, anaponunua vitu pale mtandaoni. Kwa ujumla, kununua vitu kwa kutumia simu kumeraisisha maisha yangu kwa sababu ni haraka raisi na kuna wokoa mda. Wakati nnapo nunua hizi vitu, unapata ya kwamba, mimi nachagua kile ambacho kimenifuraisha. Na baada ya mda kidogo tu ivi utapata ya kwamba, vitu vyote ambavyo nilivyo agiza vimenifikia uku kwangu penye nilipopumzika. Ninapo tumia hii simu. Kuna vitu zingine naeza kupata kwa uraisi sana. Kupitia simu naeza kununua bidhaa nikiwa nyumbani, kazini ata safarini. Si lazima niende sokoni au dukani, jambo ambalo uokoa muda na garama ya usafiri. Mimi utumia mitandao ya kijami. Wauzaji wengi utangaza bidhaa zao kupitia mitandoa hii. Na mimi uwasiliana nao moja kwa moja kwa ujumbe au simu. Njia hii unipa fursa ya kuuliza maswali kujadiliana nawao pale kwenye mtandao. Wakati nnaponunua kwa simu, ninao uuru wa kuchagua kile ambacho kinanifraisha. Naeza kunua wakati wowote ule, nikiwa na pesa. Hata hivyo, tunapo endelea kunnunua izi vithaa hapa kwa simu. Kuna madhara mengi. Unaponunua vitu kwa simu, usipokuwa makini na usipochagua wauzaji ambao wanaaminika. Utapata umetapeliwa pesa yako. Zaidi ya hayo, mimi ua nazingatia usalamu wa taarifa zangu binafsi.

Ndiyo, mimi napenda chakula kitamu. Ninazo sababu nyingi ambazo zinafanya, mimi nipenda iki chakula kitamu. Chakula kitamu unipa furaha, hunifanya nijisikie vizuri na uniongezea hamasa ya kula. Chakula ni hitaji la msingi la biladamu, lakini pia ni chanzo cha ladha afya na mshikamano wa kijami. Napokula chakula kitamu na hisi kuridhika kimwili na ki akili. Chakula kitamu kwanza kabisa hunifanya nijisikie mwenye furaha na utulivu. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, kula chakula kitamu unipunguzia uchovu na msongo wa mawazo. Ni kama zawadi ndogo kwa mwili baada ya juhudi za siku nzima. Wakati mwingine chakula kitamu hunifanya ni kumbuke nyumbani au matokoe ya furaha ya zamani. Pili, mimi napenda chakula kitamu kwa sababu kina chochea hamu ya kula. Chakula chenye ladha nzuri, harufu nzuri na muanakano mzuri. Hunifanya nipate hamu ya kula hata kama sikua nanjaa sana. Chakula kilicho pikwa vizuri kama pilau, nyama nasamaki mimi hupenda sana. Pia mimi napenda chakula kitamu kwa sababu kinaleta mshikamano wa kijami. Mara nyingi chakula kitamu huliwa pamoja na familia marafiki na ndugu. Kula pamoja huongeza mazungumzo ya furaha, husiano mzuri, kati ya watu na jami. Sherehe nyingi kama harusi, siku kuu na mikutano ya kifamilia huwa na chakula kitamu kama sehemu muhimu ya tukio. Chakula kitamu pia kinaweza kuwa cha afya endapo kitaandaliwa kwa njia sahihi. Chakula kitamu si lazima kiwe kibaya ya ki afya. Mboga matunda nafaka na protini, ukichanganya vizuji na kupika kwa kiasi cha mafuta na chumvi. Hivyo napata kwamba kimeweza kuwa kitamu. Hata hivyo pia mimi napenda kutambua kuwa kupenda chakula kitamu kuna changamoto zake. Wakati mwingine chakula kitamu huwa na mafuta mingi, sukari nyingi au chumvi nyingi. Nikikula chakula cha aina hiyo kupita kiasi, napata kwamba kimeniletea madhara kama unene, shinikizo la damu. Kwa hivyo ni vizuri tuwe na uchaguzi mwema, tunapozitumia hizi chakula tunazo zipika.

Kwa kweli ili kukamilisha kazi kwa wakati unaofaa, mambo ni mengi ambayo mimi nayafanya ili kukamilisha hii kazi kwa wakati. Kwanza kabisa, mimi ninapofanya kazi zangu huwa najitahidi kuwa na nidhamu binafsi. Hii ni kumaanisha ya kwamba kila wakati ninapofanya hii kazi, mimi huweka muda maalumu wa kufanya kazi na kuhakikisha. Ninautumia ipasavyo bila kujiingiza katika mambo yasiyo ya lazima. Kama vile matumizi ya simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi hii inanisaidia ya kwamba naweza kumaliza kazi zangu kwa ule wakati unaofaa. Pili, mimi napanga kazi zangu mapema. Ninamaanisha ya kwamba mi hutengeneza ratiba ya kazi inayoonyesha nini nilifanya na ni kwa muda gani. Hii unisaidia kujua vipaombele na kuepuka kupoteza muda mwingi zaidi. Pale ambapo ninaendelea kufanya kazi zangu ama shughuli zangu za kila siku. Hii unisaidia sana kukamilisha kazi kwa wakati unaofaa. Tatu mi ugawa kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo. Nikiwa na kazi mingi, mi huweza kuigawa katika vipande vidogo vidogo. Mi ufanya kazi ionekane rahisi na pia inanipa motisha ya kuendelea kila ninapo kamilisha hatua moja. Pia mimi nahakikisha napumzika kwa muda mfupi. Hili kuzuia uchovu, kupumzika hunisaidia kurejesha nguvu na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa ujumla, ili mimi nikamilishe kazi zangu kwa wakati unaofaa. Mimi na na weka mipango mizuri na fanya kuelewa ya kwamba usimamizi wa muda hunisaidia kukamilisha kazi yangu kwa wakati unaofaa na hivyo, pia bila kusahau nidhamu kama kipaombele ukiwa umeweka nidhamu kwa kazi yako, utaweza kuikamilisha kwa wakati unaofaa.

Ndio mimi napenda kutazama na pia kucheza michezo. Na hii inaumuhimu mkubwa katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa napenda kucheza michezo kwa sababu ya faida za kiafya. Michezo hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, kuimalisha misuli, kuongeza nguvu na kulinda afya ya moyo. Pia hunisaidia kupunguza uzito kupita kiasi na kuzuia magonjwa kama kisukari na shinikizo la damu. Pia michezo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine unapata ya kwamba, maisha huwa na changamoto nyingi. Lakini ninapo shiriki na kutazama michezo hii hunifanya nasahau matatizo kwa muda na kujisikia mtulivu. Michezo hunipa nafasi ya kufurahiya muda wangu na kuondoa mawazo hasi. Pia mimi napenda michezo kwa sababu ni chanzo kikumbwa cha burudani. Kutazama michezo hunipafuraha na hunifanya nijisikie hulu kifikra baada ya shughuli nyingi za kazi au masomo. Michezo kama mpira wa mguu na mpira wa kikapu na riada, hunivutia sana kwa sababu huwa na ushindani musisimuko na mshikamano mkubwa kati ya wachezaji na mashabiki. Pia michezo hunijenga kijamii. Kupitia michezo ninapata marafiki wapya na kuimalisha uhusiano na wengine. Kucheza katika timu hunifundisha, kushirikiana, kuheshimiana, kusikiliza wengine na kufanya kazi kwa pamoja. Hata kutazama michezo pamoja na marafiki au familia huongeza mshikamano na mawasiliano mazuri. Michezo pia hunifundisha nidhamu na uvumilivu. Kucheza michezo kunahitaji mazoezi ya mara kwa mara. Kufuata sheria na kuheshimu waamuzi. Hii pia hunifundisha kukubali ushindi na kushindwa. Ninapo shindwa mimi hujifunza kujikosoa na kujitahidi zaidi jambo ambalo linanisaidia katika maisha ya kawaida. Michezo kwa kuitazama huniongezea maarifa na uelewa. Huwa najifunza mbinu mbali mbali za kucheza, mikakati ya timu na hata historia ya michezo na wana michezo mashuhuri. Maarifa haya hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii pana ya wapenzi wa michezo. Pia mchezo hunijengea kujiamini. Kila ninapo boresha uwezo wangu wa kucheza au timu yangu inapo shinda mimi hujiona mwenye dhamani na uwezo mkubwa. Kujiamini huku kuna nisaidia pia katika masomo, kazi na mawasiliano na watu wengine. Michezo pia ni kipaji na ajira kwangu. Ninapo itazama michezo huona jinsi watu wanavyo itumia. Wanavyo tumia vipaji vyao kufanikiwa katika maisha. Hii hunipa motisha ya kugundua na kuendeleza kipaji ama vipaji vyangu mwenyewe. Mimi pia napenda kucheza sana na kutazama michezo kwa sababu inanipa afya njema, ni moja wapo ya burudani, marafiki pia, unapoenda kuangalia michezo ama kucheza, unakutana na marafiki wapya. Pia inakusaidia kini dhamu. Ya kwamba unajifunza, unapopewa onyo unafuata na kutii. Michezo ni semu muhimu ya maisha yangu na naamini kila mtu anapaswa kushiriki na kufuatilia michezo kwa kiwango fulani. Ili kuboresha maisha yake kimwili, kiakili na pia kijamii. Mtu yeyote asipuuze michezo kwa sababu ina manufa yake mengi katika jamii.

Uzalishaji ni nguzo muhimu ya maendeleo ya mtu binafsi familia na taiva kwa ujumla. Uzalishaji umaanisha uwezo wa kufanya kazi kwa bidii kwa ufanisi na kwa kupata matokeo bora. Katika maisha yangu ya kila siku nimejifunza kuwa mafanikio hayatokei kwa bahati. Bali utokana na juhudi, mipango, mizuri na nidhamu binafsi. Kwa sababu hiyo nimekua nikichukua hatua mbalimbali ili kuhakikisha kuwa. Naongeza uzalishaji wangu katika nyanja zote za maisha. Kwanza kabisa, mimi ujitahidi kuwa na nidhamu binafsi na bidii kazini. Nidhamu unisaidia kuzingatia majukumu yangu hata pale ninapokosa hamasa. Najua kuwa si kila siku nitakuwa na nguvu au moyo wa kufanya kazi. Lakini nidhamu unifanya niendelee mbele. Bidii unifanya nifanye kazi kwa umakini na kwa juhudi kubwa ili kupata matokeo bora. Kwa kufanya kazi kwa bidii uzalishaji wangu uongezeka kwa matokeo yake uonekana wazi. Mimi huongeza pia uzalishaji wangu kwa kujitahidi kujifunza na kuongeza ujuzi. Mara kwa mara, dunia ya sasa inabadilika kwa kasi kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Hivyo hujitahidi kusoma vitabu, kuhudhuria mafunzo na kusikiliza ushauri kutoka kwa watu wenye uzoevu. Maarifa na ujuzi hunisaidia kutumia mbinu bora na za kisasa katika kazi yangu jambo linalo ongeza ufanisi na uzalishaji wangu. Pia, mimi uongeza uzalishaji wangu kwa kusimamia mda wangu vizuri. Natambua kwa mda ni raslimali adimu sana ambayo, haiwezi kurejeshwa ikipotea. Hivo mimi ujitahidi kwa na ratiba ya kila siku, inayoonesha mda wa kazi, mapumziko na burudani. Hii unisaidia kuepuka kupoteza muda mwingi kwenye mambo yasio na faida kama mbile matumizi ya kupita kiasi ya simu au mitandao ya kijamii. Usimamizi mzuri wa mda unifanya nimalize kazi mingi kwa wakati uliopangwa. Pia mimi ujiekea malengo wazi na yanayopimika. Malengo hunipa mwelekeo na kile ninachotaka kufanikisha. Mimi ujiuliza maswali kama nataka kufikia nini leo. Ama kwa hii wiki ama kwa mwaka huu. Baada ya hapo mi upanga atua za kufikia malengo hayo. Kuwa na malengo unisaidia kuepuka kufanya mambo bila mpangilio. Na unifanya nitumie mda wangu kwa ufanisi mkubwa. Ili kuongeza uzalishaji wangu. Pia mimi utambua umuhimu wa afya ya mwili na akili katika kuongeza uzalishaji. Mtu ambaye hana afya njema hawezi kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa sababu hiyo, mimi ujitahidi kula vyakula bora, kufanya mazoezi kama vile kutembea na kupata usingizi wa kutosha. Pia mimi ujitahidi kuepuka msongo wa mawazo kwa kupumzisha akili yangu kupitia shughli za burudani na kutafakari. Afya njema unipa nguvu, umakini na ari ya kufanya kazi kwa bidii. Mimi huongeza uzalishaji wangu pia kwa kushirikiana na wengine. Ushirikiano unisaidia kugawa mawazo, maarifa na majukumu. Napofanya kazi na wenzangu mi ujifunza mbinu mpya na upata msaada pale ninapokutana na changamoto. Kazi ya pamoja, huongeza kasi ya utekelezaji na kuboresha ubora wa matokeo. Mimi pia ujitahidi kutumia raslimali kwa uangalifu na busara. Raslimali kama fedha, mda na maarifa ni muhimu sana katika uzalishaji. Mimi uepuka ubadhilifu na matumizi yasiyo ya lazima. Ninapotumia raslimali kwa njia sahihi mi uongeza tija na kuepuka hasara sizizo za lazima. Hii unisaidia kuongeza uzalishaji pakubwa mno. Mimi ujifunza pia kujipima na kujitathmini mara kwa mara. Baada ya kukamilisha kazi fulani, mi ujiuliza kama nimefanya vizuri na ni maeneo gani niliokua naitaji kuboresha. Ni yepi pale nimeenda vibaya. Kujitathmini unisaidia kurekebisha makosa yangu mapema na kuongeza ufanisi katika kazi zinasofuata. Hii pia unipa motisha ninapoona maendeleo nilioyapitia. Mimi uongeza uzalishaji wangu kwa kuzingatia maadili mema ya kazi kama vile uwaminifu, uwajibikaji, heshima na kujituma. Maadili haya unifanya niaminike katika jamii na kunipa fursa zaidi ya kufanya kazi. Mtu mwenye.

Kwa kawaida binadamu yeyote, hawezi kosa kupitia hali ya wasiwasi katika maisha yake. Na mimi ni binadamu kama wengine, hivyo siwezi kukosa kupitia hali ya wasiwasi katika maisha yangu. Wasiwasi ni hali ya mawazo mengi, hofu au kutokua na amani ya moyo. Hii, maranyingi inatokana na changamoto za kimaisha, masomo, familia, kazi na matatizo ya kijamii kwa ujumla. Ingawa wasiwasi ni jambo la kawaida nimejifunza kuwa ni muhimu kujua jinsi ya kuthibiti ili usiadhiri, afya yangu ya akili, mwili na maendeleo yangu kwa ujumla. Kwanza kabisa, mimi ni napo hisi nina wasiwasi, mimi hutumia njia ya kupumua kwa utulivu ili kupunguza wasiwasi. Ninapo kuwa na mawazo mengi mimi hupumua kwa utaratibu kwa kuvuta pumzi ndani kwa muda mfupi na kutoa inje pole pole. Njia hii hunisaidia kutuliza akili na kupunguza mapigo ya moyo. Kupumua kwa utulivu hunifanya ni jisikie nafuu na kunisaidia kufikiri kwa utaratibu. Pili wakati wa wasiwasi mimi hupenda kujipa muda wa kupumzika. Huwacha kwa muda kufanya shughuli, zinazo nisumbua na kujihusisha na mambo yanayo nipa utulivu kama kukaa kimyia, kusikiliza mziki mtulivu au kutembea katika mazingira yenye hewa safi. Kupumzika hunisaidia kurejesha amani ya moyo na kunifanya niwe tayari kukabiliana na changamoto kwa akili tulivu. Ninapo hisi pia nimejawa na wasiwasi mimi hujitahidi kutambua chanzo cha wasiwasi huo. Mimi hujiuliza ni nini hasa kinacho nitatiza au kunifanya nijisikie vibaya. Wakati mwingine wasiwasi hutokana na hofu ya kushindwa, matatizo ya kifedha au matarajio makubwa kutokana na watu wengine. Kutambua chanzo hunisaidia kuelewa tatizo vizuri na kunipa mwelekeo kwa jinsi ya kulikabili. Mimi wakati mwingine nikiwa na wasi wasi, mimi hutumia fursa hiyo kujitafakari kimaisha. Mimi hujiuliza maswali kama nimefanya nini vizuri ni wapi na hitajika kuboresha. Hizi tafakari hunisaidia kujitambua na kupanga hatuwa za baadaye. Badala ya kuruhusu wasiwasi unitawale, hujitahidi kugeuza kuwa somo la kunijenga. Wakati wa wasiwasi maranyingi, mimi hujitahidi kuzungumza na mtu ninaye muamini. Inaeza kuwa rafiki, mwana familia au mwalimu. Kushirikisha mtu mawazo yangu hunifanya nijisikie nafuu kwa sababu sipiti tatizo peke yangu. Maranyingi hupata ushauri mzuri na faraja ambayo hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi. Mimi pia hujitahidi kujishughulisha na kazi au shughuli ya kujenga. Wakati mwingine, wasiwasi huongezeka mtu anapokaa bila kufanya chochote. Hivyo, huamua kusoma kufanya kazi ya mikono, kufanya mazoezi na kusaidia wengine. Kujishughulisha hunisaidia kuondoa mawazo mabaya na kunipa hisia ya mafanikio. Mimi pia hutambua umuhimu wa afia ya mwili katika kuthibiti wasiwasi. Huhakikisha nala chakula bora, napata usingizi wakutosha na nafanya mazoezi ya mwili. Mara kwa mara, afia njema hunisaidia kuwa na akili timamu na kupunguza uwezekano wa wasiwasi kupita kiasi. Wakati wa wasiwasi mimi hujitahidi kuwa na mtazamo chanya kuhusu maisha hujiambia kuwa changamoto ni sehemu ya maisha na hakuna hali inayo ndumu milele hujieka moyoni kuwa kila tatizo lina suluhisho. Hata kama si rahisi kuliona kwa haraka mtazamo chanya hunipa nguvu ya kuendelea mbele bila kukata tamaa. Mimi pia hujifunza kuvumilia na kujikubali. Najua kuwa siwezi kuwa mkamilifu na siwezi kuthibiti kila jambo maishani. Kujikubali hunisaidia kupunguza shinikizo ni nalo jiwekea mwenyewe. Hujiambia kuwa nisawa kufanya makosa na kujifunza kutokana nae. Pia mimi hutumia wasiwasi wangu kumkaribia mungu kwa maombi au ibada. Kulingana na imani yangu kuomba hunipa amani ya moyo na kunifanya nihisi kuwa siko peke yangu kwenye matatizo fulani. Siko peke yangu kwa yale ambayo yameweza kufanyika kwa maisha yangu, kwa ujumla mimi ninapo kuwa na wasiwasi hujitahidi kudhibiti kwa njia mbali mbali kama kutafakari. Kuzungumza na wengine, kupumzika kufanya mazoezi kuwa na mtazamo chanya na kumtegemea mungu.